Nililipenda zaidi somo la hisabati nilipokuwa shuleni. Lilinifanya nifikirie kwa makini, kutatua matatizo na kujisikia furaha kila ninapopata jibu sahihi pia lilinisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa haraka na kwa mpangilio.

Ndiyo, nimewahi tembelea mto. Ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Hewa safi, sauti ya maji yakitiririka na mazingira tulivu yaliyofanya, nijisikie amani. Nilifurahi kukaa pale, kupumzika na kufurahia uzuri wa mazingira ya asili. Ni sehemu iliyonifanya nisahau mawazo ya kila siku.